Niliweza kushiriki katika baseboli moja. Timu ambayo ilikuwa inacheza ni timu ya kakamege na nairobi. Kitu cha ajabu kenye niliona ni timu ya kakamege ilishinda ya nairobi lakini tulikuwa tunatarajia ya nairobi ishinde. Wakati huo nilifurahi sana kwa sababu timu yenye siijui ilishinda nikifikiria wakati huo moyo wangu huwa unadunda.

Mimi hupenda chai kwa sababu chai iko na vitamini na minero nyingi sana kwa sababu chai uwekwa maziwa inaekwa majani chai na maji na sukari lakini kahawa uwekwa kahawa peke yake na sukari halafu chai ukua tamu lakini kahawa aikuwi tamu kama chai.

Mimi siwezi ishi siku moja bila teknolojia. Teknolojia hunisaidia sana. Kwa sababu nikitaka kujua kitu sana huwa natumia teknolojia naenda kwa Google nai google. Pia teknolojia unifamisha kilichokuwa kinaendelea kwa inchi yetu. Pia teknolojia unisaidia kujua pia nini inendelea kesho pia.

Baada ya siku ndefu mimi huenda huingia kwa chumba naoga nikimaliza kuoga naenda naketi chini nalala ama naangalia movie ambayo inanifurahisha sana lakini wakati mwingine usingizi hunipata ama mwingine usingizi unakata kunipata usingizi husiponipata huwa naketi chini nawochi movie ambayo inanifurahisha.

Mimi kinywaji ambacho mi napenda kukunywa sana ni soda. Soda ukua tamu sana. Wakati nina stresi hua naenda kwa duka nanunua soda ama wakati wenye nimeboeka. Mtu mwenye ameinielezea kuhusu hicho kinywaji ni dadangu. Dadangu aliniambia nikikunywa soda itakuwa tamu sana. Nikikunywa huwa naijisi vizuri alafu muudi zangu mzuri zinarudi.

Timu ambayo mimi ya michezo ambayo naifuata ni timu ya Kenya. Timu ya Kenya hunifarisha sana kwa sababu ni timu yetu. Wakishinda ushindi ni wetu huku kenya. Wakianguka tunaisi vibaya. Iyo timu huwe inajikakamua inaenda hadi makombe ya Afrika. Alafu wachezaji wao ni wazuri sana.

Michezo ambayo mimi napenda kutazama ni michezo ya kukimbia. The reason why napenda kutazama hiyo michezo ni kwa sababu huwa nafuhia kuona watu wakikimbia pia wakishindana. Hiyoo michezo husaidia mtu kufatilia kenye kinaendelea. Pia, michezo wa kushangaza nilioutazama ni michezo wa kipchugi. Kipchoge alivunja rekodi ya dunia. Pia, napenda kutazama kwa televisheni ama pia kwenda kwenye watu wanakimbilia. Mi huwa najihusi vizuri nafurahia narukaruka pia.

Mimi huwa sipendi kutumia video kwa mawasiliano kwa sababu huyo mtu mnaongea na yeye ataona nyumba yako venye inakaa, ataona kenye unafanya, ataona sura yako, ataona venye unafanya, kenye unafanya, hata huwezi mdanganya. So, mimi mambo ya video sipendi. Lakini, kuna wakati wenye huwa napenda kutumia video wakati ninajua kenye huyo mtu mwingine anafanya na pia kumuona vizuri.

Mimi siendangi kwa hospitali sana sana, lakini wakati nilipata mtoto mdogo, huwa tunaenda kwa hospitali juu huwa huwa anagonjeka sana sana. So, unajipata kwa mwezi, kila mwezi unaenda hospitali. Kwanza mwaka uliopita, tulienda hospitali karibu kila mwezi. Lakini mimi sijai gonjeka, so siendangi hospitali, kwa sababu kitu yenye hua nagonjeka ni kahoma na siwezi enda hospitali juu ya homa.

Shughuli zangu za wikendi, sana sana jumamosi na jumapili, jumamosi huwa naenda kutembea ama naenda kukunywa kahawa, pia naenda kutembelea marafiki. Lakini jumapili hiyo ni siku yangu ya kuenda kanisa kushiriki na hao washirika wengine. Watu wenye huwa natembea nao ni marafiki tu na pia wakati mwingine jumapili huwa nalala.

Mimi napenda mtaa wangu sana. Sababu naipenda ni kwa sababu huku tunakaa nikama tuko mashambani. Hakuna watu wengi, watu wanapendana, watu wanashirikiana. Ukiwa na shida, watu wanakuja wanakusaidia. Watu hawana ubaya, hawana uchoyo, wanasaidiana, unaweza enda kwa mtu, unakula chakula, unapewa lunch.

Mimi hupenda maua sana. Sana sana kwa kurembesha nyumba. Maua pia inaeza rembesha uko inje. Uwa napanda panda uko inje. Pia napenda maua ikiwa kwa nguo. Kwa sababu inapendeza sana. Pia maua inakuanga na harufu mzuri. Unaeza nukia. Unasikia venye inanukia vizuri. Maua pia ni ya kupea wageni waheshimiwa.

Kitu ambacho nafanya ili kupunguza matumizi ya plastiki ni kuwasha jiko na hizo plastiki sana sana makaratasi ya plastiki. Kitu kingine ni nikitumia plastiki naitupa kwa dustbin. Ju nikitupa kwa dustbin, hakuna mtu mwigine ataitumia tena. Kitu ingine ni kama masahani ya plastiki, ama vikombe vya plastiki, huwa sinunui. Ju staki kuongeza ma plastiki kwa.

Ushauri ambao ningepea mtu mwenye ameanza kazi sahii ni kumwambia atumie pesa yake vizuri kwa sababu pesa huisha. Halafu pia anaeka pesa kidogo kwa savings kwa sababu zitawai msaidia kitambo. Alafu pia avoid marafiki ambao wanaombaomba pesa ovyoovyo. Hao watammaliza kabisa.

Ndoto yangu kubwa, ni kuwa milionea, ningependa kuwa na pesa nyingi sana, ndio nikuwe napiga sherehe kila siku, nikule ninacho taka, nivae ninacho taka, niende kwenye nataka mahali pote, hiyo ndoto ni mzuri sana, huwa nafanya kazi kwa bidii ili nitimize.

Mimi ni mtu mzuri wa kuweka siri. Mtu akiniambia mambo zake nanyamaza hata nikipatana na rafiki ninaomjua siwezi muambia mambo za mtu mwingine. Hata marafiki zangu huniamini sana. Wanasemanga mimi ni mtu mwenye hasemangi mambo za watu, hua haongei mambo ya watu, hasengenyi watu huyo ni mtu wa kuweka siri vizuri.

Before nianze kazi, mimi huomba, mi napenda Mungu sana, na huwa naenda kanisa kila siku, na huwa sichelewi. So, before nianze kazi, huwa naomba, nashukuru Mungu kwa hiyo siku, namwambia anilinde, alafu, atake over the rest of the day.